Msafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie ntachelewa njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana watu wengi wanaenda kazi saa moja je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelatini thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Sikize mziki ili niwe na subira Hali hii ni ya kila siku Lazima nijifunze kustahimili.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

Nina miadi ya daktari kesho. Saa tisa asubui. Lazima nifike kwa wakati. Nimekuwa na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili. Natumai daktari a tanisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa zaawali. Je, nahitaji kwenda na mtu mwngine na thani nitaweza kuenda pekee yangu hospitali iko karibu, nitachukua basi moja tu Ninahitaji kuulizia daktari kuhusu maumivu ya mugongo pia Nimekua natatizo hilo kwa muda Labda hataniandikia dawa au hatani kabithi kwa mtaalam afya ni muhimu sana, siwezi puuza dalili hizi.